Mimi maramingi napotaka kustareheka hujumuika na marafiki wenzangu katika vyumba vya starehe na kunywa vinywaji ama mara nyingine naenda katika studio kurekodi nyimbo zangu na kuikunza talanta yangu ya huimbaji ama pia naweza kuenda kujifunza uendeshaji wa baiskeli maana pia napenda kuendesha sana baiskeli hivyo basi kujifurahisha na kustareheka.